Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano. Kupiga simu na kutuma ujumbe kwa familia kwa familia marafiki na kazini. Pia natumia sana kwa kupata habari mtandaoni kutumia mitandao ya kijamii kusikiliza muziki na wakati mwingine kujifunza au kufanya kazi ndogo kama barua pepe na kupanga ratiba.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni sherehe ya siku ya kuzaliwa. Ninaipenda kwa sababu huleta watu pamoja, familia na marafiki. Kusherehekea maisha, kuna furaha, mcheko, muziki na chakula kizuri. Pia ni wakati mzuri wa kutafakari mwaka uliopita na kueka malengo mapya kwa mwaka unaokuja.

Utotoni nilikua napenda kucheza michezo na marafiki, hasa mpira wa miguu, kukimbia inje na michezo ya kufikirisha. Pia nilifurahia kuchora, kusoma, hadithi na kusikiliza simulizi za wazee. Vitu hivi vili nifundisha ubunifu ufirikiano na kufurahia kujifunza kwa njia ya michezo.

Ninapokutana na kazi ya dharura, mimi hufanya hivi, kutulia kwanza ili kufikiria kwa makini bila paniki, kuweka kipaumbele kwa kilicho muhimu zaidi na kinachohitaji hatua ya haraka, kupanga hatua za haraka na kugawanya kazi ikiwa kuna timu, kuwasiliana kuwasiliana wazi na wahusika wote ili kila mtu ajue anachofanya, kufuatilia hadi kumaliza. Kisha kufanya tathmini ili kujifunza kwa siku zijazo. Njia hii hunisadia kutatua matatizo kwa ufanisi hata chini ya shinikizo.

Napendelea kusoma zaidi kwa sababu kunanipea maarifa mapya hunipa mawazo tofauti na hunisaidia kuelewa ulimwengu vizuri. Kusoma pia hunipa msukumo ambao baadaye hunisaidia kuandika kwa ufasaha zaidi. Hata hivyo, kuandika nayo ni muhimu kwani huniruhusu kueleza mawazo yangu na kushiriki ninayo jifunza.

Ushahuri wangu kwa mtu muingine ungekua huu. Daima kuwa mkweli na jasiri usiogope kuhuliza au kujaribu mambo mapia. Fanya kazi kwa bidhi lakini pia hakikisha unajitunza kiakili na kiafya heshimu wengine na usaidie pale unapoweza. Kwani mshikamano na heshima ufanya maisha kuwa rahisi na yenye furaha zaidi. Ushahuri huu ni muhimu kwa sababu unachanganya madili, nithamu na mshikamano wakijamini. Ambayo huleta mafanikio na furaha katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa, lakini kwa njia ya heshima na yenye mantiki. Kuzungumza kuhusu siasa, kunanisaidia kuelewa maswala ya kijamii, uchumi, na serikali, na kunipa nafasi ya kubadilisha mawazo na watu wengine. Hata hivyo, napendelea mazungumzo haya yasiyokuwa na mizozo, ili kila mtu aweze kueleza maoni yake kwaa uhuru bila hofu.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Ngoma hunipa furaha, msisiimuko na nafasi ya kujieleza kwa mwili. Pia, ni njia nzuri ya kupumzika, kushirikiana na wengine na kusherehekea matukio muhimu. Napenda ngoma za kitamaduni na pia ngoma za kisasa. Kwani zote, hutoa burdani na mshikamano wakijamii.

Ninaposhambulia tatizo kazini hufanya hatua hizi. Kuelewa tatizo vizuri, kwaza ninainua tatizo na kuchunguza chanzo chake. Kueka kipaumbele, kuona nisehemu gani ya tatizo inahitaji kushughulikia mara moja. Kupanga suluhisho, kujaribu njia tofauti na kuchagua ile bora zaidi, kushirikisha wengine kushirikiana na wenzangu pale inapofaa ili kupata mawazo mapya na msaada. Kutumia hatua, kutekeleza suluhisho kwa utulivu na nidhamu. Kufatilia matokeo, kuona kama tatizo limekwisha au linaendelea. Na kufanya mabuoresho pale ninapohitajika. Njia hii usaidia kutatua matatizo haraka kwa ufanisi na bila kusababisha mshikamano kazini.

Mwandishi ninayempenda J.K. Rowling, mwandishi wa mfuatano wa vitabu vya Harry Potter. Napenda kazi yake kwa sababu zinachanganya ubunifu msisimuko na mafunzo ya maisha. Hadithi zake, hunifundisha ushirikiano, ujasiri na umuhimu wa urafiki. Baada kusoma kitabu cha kwanza, ningependa kusoma vitabu vyote vya mfuatano wake. Kwani, kitabu kinafuraha, mshikamano wa kijamii na mafundisho mapya ya maisha.

Kuhusu wa wasilisho, mara nyingi na jihisi msisimuko kidogo lakini pia kidogo na wasiwasi. Hasa kama nimbele ya watu wengi, hata hivyo ni kiwa nimejiandaha vizuri na jihisi kujiamini, furaha na kurithika. Pale ni kipa maelezo kwa uwazi na kuele. Weka vizuri, wasilisho pia hufundisha mawasiliano bora nidhamu na jisi ya kushugulikia wasikilizaji kwa heshima. Mwisho wa siku kujishugulisha na wasilisho kuna nisaidia kukaa kitaaluma na binafsi.

Ukitazama kutoka dirishani mwangu, ninauona barabara ya jirani yenye magari madogo na watu wakienda kazini. Pamoja na miti midogo na maua machache inayopamba eneo. Pia kuna majengo madogo ya makazi na maduka ya karibu. Napenda kutazama nje asubuhi au jioni wakati mwanga wa jua unachangia uzuri wa mandhari. Kila msimu unabadilisha mandharo. Majani kubadilika rangi, maua yanachanua au kupotea na hali ya hewa hubadilisha mwanga na mwonekano wa barabara. Ukitazama nje ya dirisha huhisi utulivu, furaha na wakati mwingine hisia ya kutafakari. Hii hunisaidia kupumzika akili na kufurahia uzuri wa maisha ya kila siku.

Ndio, napenda kula popcorn. Napenda hasa pale nikiwa kwenye sinema au nikipumuzika nyumbani. Popcorn ni tamu kidogo. Yenye ladha, nzuri na rahisi kula. Pia, hunifurahisha kwa sababu ni burudani ya haraka na mara nyingine napenda changanya na chumvi kidogo au siagi kwa ladha tofauti.

Napenda sanaa sana ya kuchora na uchoraji wa rangi. Ninavutiwa na sanaa hii kwa sababu huonyesha hisia ubunifu na mawazo ya msani. Pia napenda sanaa ya uchongaji na sanaa ya kitamaduni. Kwa sababu zinaonyesha utamaduni, historia na maisha ya jamii. Sana hunipa utulivu, msukumo na furaha hasaa ninapotazama kazi zilizo tengenezwa kwa ubunifu wa hali ya juu.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali hufanya yafuatayo. Kutumia mawasiliano ya mtandao kama barua pepe, Whatsapp, Zoom au Microsoft Teams. Kuweka malengo wazi kila mmoja ajue majukumu yake na muda wa kukamilisha. Kushirikiana kwa uwazi, kushiriki taarifa, maendeleo na changamoto mara kwa mara. Kutumia zana za pamoja kama Google Drive au Slack ili kuhifadhi na kushirikiana kwenye faili. Kufuatilia maendeleo kufanya mikutano midogo midogo kuhakikisha kila mmoja yupo kwenye mstari sawa. Njia hizi husaidia kufanikisha kazi kwa ushirikiano kuepuka mkanganyiko na kuongeza ufanisi hata wakiwa mbali.

Ningependa kuona maendeleo ya elimu, afya na usawa wa kijamii katika jamii kwa mfano. Elimu, watoto wote wapate elimu bora bila kizuizi, cha kifedha au kijinsia. Afya, huduma za afya zipatikane kwa urahisi na kwa gharama nafuu kwa kila mtu. Usawa wakijamii, kila mtu ashugulikiwe kwa heshima bila ubaguzi, wa rangi, dini au hali ya kifedha. Maendeleo haya yatasaidia kuona jamii yenye furaha, yenye mshikamano na yenye fursa. Usawa kwa wote ambapo kila mtu anaweza kufanikisha ndoto zake.

Kwanza, ninapokuwa naanza kazi hufanya yafuatayo. Kupanga ratiba ya siku, kuona kazi gani ni kipaombele na kupanga mpangilio wa kuzifanikisha. Kukagua barua pepe na taarifa muhimu ili kuona kama kuna majambo la dharura au lililobadilika. Kuwasiliana na wenzangu kuhakikisha kila moja anaelewa majukumu yake pale inapohitajika. Kuzindua vifaa na na zana za kazi kama kompyuta, programu au vifaa vingine. Njia hii husadia kuanza siku ya kazi kwa utulivu, zingatia vipaumbele na kuongeza ufanisi.

Ndiyo, nimewahi kulima mara chache. Napenda kulima hasa mboga, mihogo, maua au mimea ya bustani. Kulima kuna saidia kuelewa asili, kustarehe na kupata chakula sahi safi nyumbani. Pia ufundisha uvumilivu, bidii na jinsi ya kupanga kazi kwa mpangilio kwani mimea inahitaji maji muda na uangalizi wa mara kwa mara ili kukua vizuri.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na mawasiliano. Kwa mfano kuandika ripoti kutengeneza nyaraka kuangalia barua pepe au kufanya utafiti mtandaoni. Pia natumia kompyuta kwa burudani kama kuangalia video kusikiliza muziki au kucheza michezo ya kidigitali. Kompyuta hufanya maisha kuwa rahisi yenye tija na yenye burudani wa kwa wakati mmoja.

Wakati wa mgogoro na mtu, huwa nafanya yafuatayo, kusimama kimya na kutulia, kuepuka kuchukua hatua za ghafla au kusema maneno ambayo yanaweza kuharibu uhusiano, kusikiliza kwa makini, kuelewa hisia na maoni ya mtu mwingine bila kukata midomo, kueleza hisia zako kwa heshima, kusema kilicho kukosesha, kuchosha au kuumiza bila kumkasirisha mwingine, kutafuta suluhisho la pamoja, kurekebisha uhusiano, njia hizi husaidia kuthibiti hasira kuepuka mizozo mikubwa na kujenga maelewano mazuri katika maisha ya kila siku.

Napiga picha mara chache kwa siku kwa kawaida mara mbili au tatu. Kulingana na kile kinachonivutia au tukio muhimu napenda kupiga picha za mazingira ya asili, familia, marafiki au matukio ya kusherehekea. Kupiga picha kuna nisadia kukumbuka, kumukumbu nzuri, kufurahia uzuri wa mazingira na kushiriki wakati mzuri na wengine.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kuzungumuza na kushirikiana kwa karibu kama kula pamoja, kucheza michezo ya mezani au kutazama felamu. Pia hupenda kutembea pamoja kuhudhuria sherehe za kifamilia au kusaidiana katika kazi za nyumbari. Muda huu hunipa furaha upendo na utulivu wa moyo na hunisaidia kudumisha mshikamano na uhusiano mzuri wa kifamilia.

Ujuzi ningependa kujifunza ni kuandika programu za kompyuta. Napenda kujifunza ujuzi huo kwa sabahu unahakikisha kuwa ninaweza kutatua matatizo kwa njia za kisasa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na hata kuunda miradi yangu binafsi mara nyingine nilijaribu kujifunza misingi ya programming kupitia mtandao lakini baada lakini bado ningependa kupata ya kina zaidi ili kuwa mtaalamu. Ningependa kujifunza kwa kutumia kozi mtandaoni, vitabu na kufanya mazoezi ya vitendo na pia, kushirikiana na watu wenye uzoevu. Muda mzuri wa kwanza ni asubuhi wakati wa mapumziko wa kazi kwa sababu akili iko safi na inaweza kushugulikia mambo mapya kwa urahisi.

Ninajikinga na jua kali kwa njia mbali mbali, kufa kofia, kuweka miwani ya jua, kufa nguo za muanga au zenye mikono mirefu, kutumia kiraka cha jua, kuepuka jua kali sana, kama sana kutafuta kivuli, kama muanga wa saa tano asubuhi, hadi saa tisa usiku, mara nyingine kutafuta kivuli. Njia hizi husedia kudumisha afya ya ngozi kupunguza uchovu na kuepuka hatari zinazohusiana na juwa kali.

Mara nyingi asubuhi ninakula mkate au chapati pamoja na mayai au jibini. Na kinywaji chai au kahawa. Chakula hiki huniweka na nguvu akili safi na nishati ya kuanza siku. Pia mara nyingine napenda kula matunda kama ndizi au apple kwa sababu ni rahisi na yenye afya.

Wakati makosa yanatokea kazini, hufanya yafuatayo, kubaini tatizo, kuelewa ni wapi makosa yametokea na kwanini, kubeba uwajibikaji, kufanyia marekebisho mara moja, kujifunza kutokana na makosa, kushirikisha wengine inavyohitajika, kwa mfano kuomba msaada au ushauri ili makosa yasirudie, njia hii husaidia kudumisha ufanisi, kuondoa msongo wa mawazo na kujenga mazingira mazuri kazini.

Hali ya hewa ninayoipenda ni ya wastani. Si jua kali sana wala baridi kali. Napenda zaidi wakati wa upepo mwanana au mvua nyepesi. Kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu, mwenye nguvu na mwenye furaha. Hali hii ya hewa huniruhusu kufanya shughuli za nje kwa raha kama kutembea kufanya mazoezi au kupumzika bila usumbufu.

Napenda kununua zaidi chakula na vitu vya matumizi ya kila siku. Pia hupenda kununua vitabu au vifaa vya kujifunza. Kwa sababu vinaongeza maarifa na kunisaidia kukua uwezo wangu. Kukuza uwezo wangu mara nyingine hununua nguo au vifaa vidogo vya nyumbani hasaa pale vinapohitajika. Kununua vitu hunifanya nijisikie nimeridhika na nimeshugulikia mahitaji muhimu ya maisha.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole, pale inapowezekana hasaa kwenye simu, kompyuta au malango ya ofisi. Mfumo huu husaidia kudumisha usalama wa taarifa kuzuia mtu asiyeidhinishwa na kufanya ufungaji ufikaji kuwa rahisi bila mwila. Pia, hunipa amani ya akili kwa sababu najua taarifa zangu zimehifadhiwa kwa usalama.

Linda faragha yangu mtandaoni kwa kufanya mamba yafatayo, kutumia nywila kali tofauti kwa akaunti mbalimbali, kuwasha udhibitiji uthibitishaji wa hatua mbili, pale unapapotakikana, kuwa mwangalifu na taarifa ninazohiriki, kukagua mipangilio ya faragha, kuepuka kubofya viunga visivyojulikana, kusahihisha programu na mifumo. Hatua hizi hunisadia kulinda taarifa zangu binafsi kuepuka udanganyifu na kutumia mtandao kwa usalama na amani ya akili.

Ndio nimewahi kusafiri mahali pazuri, moja ya sehemu nilizopenda zaidi ni mashamba ya milima yenye mandhari ya kijani na hewa safi, kwa sababu huniweka utulivu, hutoa nafasi ya kupumzika na kunipa nafasi ya kufikiria. Pia napenda kusafiri kwenye fukwe za bahari ambapo mawimbi na mchanga safi hunifanya nijisikie furaha na raha. Safari hizi ni muhimu kwangu kwa sababu hunipa uzoefu mpya. Kumbuka mzuri. Kumbukumbu nzuri.

Manthari nzuri niliyoona ni mlima yenye majani ya kijani, chini ya anga, la bluu na jua li likitokota kwa taratibu asubuhi. Mantari hii ilinipa amani ya akili na furaha isio ya kifani. Pia nimeona manthari ya bahari yenye mawimbi makubwa na mchanga safi. aMbapo ulimwengu unakaa tulivu na hisia za utulivu huchangamka. Mandhari hizi hunisadia kupumzika, kufikiria na kusheherekea uzuri wa asili.

Ndiyo ni mawai kusafiri kwa ndege, safari hiyo ilikuwa ya kusimu sisimua kwa sababu ni haraka kuliko njia za ardhini, na huniwezesha kuona manthari nzuri kutoka angani kama mji, milima, au mambingu mazuri, nilifurahia pia urahisi wa kusafiri umbali mrefu na pia huhisi msisimuko na furaha wakati ndege inapaa, safari ya ndege hunipa nafasi ya kufika haraka mahali na pia uzoefu wa kipekee.